Kushughulikia makosa kazini, hufanya hivyo kwa utaratibu wa mkakati na utulivu. Kuhakikisha kosa linaweza kurekebisho. Kwanza, napitia makosa kwa makini ili kuelewa ni nini kilitokea ni kwa nini kilitokea na ni nani au ni nini kilihusiana na kosa hilo. Hii ni muhimu ili kuepuka kutoa hukumu baaraka bila ushaidi wa kutosha. Baada ya hapo, nazungumza na wale waliohusikana kwa heshima. Badala ya lawama nashirikia naa kuelewa tatizo na kutafuta su shulihisho la pamoja. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba kila mtu anailewa jukumu lake na pia inasaidia kuzuia kosa kama ilo kutokea tena siku za usoni. Kuhusiana na hatua za kurekebisha mara nyingi huchukua ufafanuzi wa hatua zinawezoweza kufanyika ili kurekebisha kosa na kupunguza athari zake. Pia napenda kutumia makosa kama fursa ya kujifunza. Kila kosa ni darasa ambalo linafundisha jinsi ya kufanya vizuri zaidi ba baadaye. Kwa ujumla, nashukulikia makoso kwa utulivu, kwa kuchambua na kwa njia ya kujenga badala ya kuchukulia kwa hasira na lawama. Njia ausaidia kuboresha utendaji kazini na kuunda mazingira ya kazi yenye ushirikiano na kuelewa.

Kuna hekima kadhaa muhimu ambazo nimejufunza maishani, lakini moja wapo kubwa ni kwamba uvumulivu na bidii huzaa matunda. Maisha hayako rahisi kila wakati na mara nyingi tunakutana na changamoto vikwazo na wakati wakushindwa. Hata hivyo, ninajitahidi kwa dhati na kwa kuwa na subira mara nyingi matokeo mazuri huja baada ya juhudi za muda mrefu. Hii imenifundisha kushirikiana na malengo yangu bila kuchoka haraka.

Ndio, ninafahamu majirani zangu, na naamini usiano mzuri na majirani ni muimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa mfano mara nyingi, tunashirikana katika mambo madogo kama kusaidiana kubeba mizigo, kugawana taarifa muhimu, au hata kushirikana katika shughuli za kijamii kama usafi wa eneo na sherehe za kijamii. Napenda zaidi mswasiliano ya kirafiki ambao tunao na majirani zangu. Ni fraa kuona uso wa jirani unapocheka kushirikana nae katika shughuli ndogo ndogo za kila siku. Inafanya tunavyoishi kuwa salama zaidi na furaha zaidi. Hata hivyo mara nyingi unaweza kuwa changamoto kushirikana na majirani walio kuwa na mtazamo tofauti Lakini kwa kawaida tukishirikiana kwa heshima, uvumilivu, tunaweza kutatua tofauti na kudumisha amani ya kijamii Kwa ujumla, kufahamu majirani kwanipa hisia ya usalama, jamii na mshikamano katika maisha ya kila siku.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu kunanipa nafasi ya kutulia, kufikiri kwa umakini na kuzingatia kile ninachofanya. Kimya huniwezesha kusoma, kufanya kazi, au hata kupumzika bila usumbufu na mara nyingi usaidia pia kuondoa msongo wa mawazo. Kitu ninachokipenda zaidi katika mahali pa kimya ni uwezo wa kuzingatia maelezo mandogo. Kama mawazo yangu mwenyewe sauti za asili, au hata mpangilio wa mambo ninayofanya. Hii inafanya nijisikie mtulivu na niko tayari zaidi kukabiliana na changamoto za kila siku Hata hivyo wakati mwingine mahali pa kelele pia kuna faida hasa pale pa unapohitaji kuhisi nishati au msisimko kama kwenye sherehe michezo au hafla za kijamii lakini kwa ujumla ninaona kimya ni muhimu zaidi katika maisha yangu ya kila siku Kwani huniwezesha kufanya mambo kwa makini na utulivu.

Mimi naweza soma abari mtandaoni kupitia tovuti mbalimbali za abari na majukwaa ya dijiti ambayo ya natoa taarifa za haraka na za kuaminika Kwa mfano unapenda kutembelea tovitu zinazojulikana za abari, mangazeti mtandaoni na vianzo veliumu kama vile makala ya uchambuzi Hii u niwezesha kupata taarifa sahihi na za sasa kuhusu mambo ya nayo jitokeza hapa inchini na duniani Kitu ni nachopenda zaidi ni uwezo wa kuchagua ni abari gani nitazisoma na kusoma kwa kina mtandaoni habari zinaweza kupatikana kwa urahisi na haraka na unaweza kulinganisha vyanzo tofauti ili kupata mtazamo mpana. Hata hivyo, kuna changamoto kidogo kama habari zizizo sahi au za udanganyifu. Kwa hiyo, uwa makini kuchagua vyanzo vina vyoaminika na kukagua taarifa kabla ya kukuzikubali. Kwa ujumla, kusoma habari mtandaoni kuna nisaidia kubaki na taarifa za sasa na kuelewa zaidi duniani inacho fanyika.

Mimi napendelea kunyoa ndevu zaidi kwa sababu hunipa hisia ya usafi na mtazamo kuwa makini au kujitunza. Kunyka ndevu ufanya uso wangu kuwa safi, unavutia zaidi na uniwezesha kujiamini napokua kazini au mahali pa kijamii Kitu nachokipenda zaidi kuhusu kunyoa ni uhakika na uraisi, uso huwas afi mara moja na hakuna harufu yoyote isi opendeza. Pia kunyoa ndevu unisaidia kuzuia ndevu kukua kwa njia isiyopangwa ambayo inaweza kuwa kusumbufu au kuonekana isiyo safi. Hata hivyo, kuvaa ndevu pia kuna faida zake kama kuwa mtindo wa wakipekee au kuonekana mzuri kitamaduni Lakini kwa mtazamo wangu binafsi, kunyoa unifanya njisikia huru, safi na tayari kwa shughuli za kila siku.

Wakati mmoja niliokuwa na furaha kubwa wa kuangalia mchezo mkuu wa mpira wa besiboli na bado nakumbuka kwa uwazi hadi leo. Huu ulikuwa mchezo wa finali ambapo kila kitu kilionekana kuwa cha shaka na kila mchezo uliokuwa unaishia kwa shangwe kubwa na msisimiko mkubwa. Nilifurahia sana kuona wachezaji wakijituma bila kuchoka na kila hatua ya mchezo ilikuwa na msisimiko wake wa kipeke. Timu zilizoingia uwanjani zilikuwa New York, Youngest na Boston Red Sox. Timu maarufu na zenye mashabiki wengi ushindani kati yao ulikuwa mkubwa sana na kila kipigo na mbio kilisababisha shangwe kubwa kutoka kwa mashabiki wa waliokusanyika uwanjani na wale waliokua wakitazama kupitia runinga. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale mpiga mpira wa boso alipopiga ombra na wakati wa robo ya mwisho. Shabiki woto walishangilia kwa nguvu na uwanja mzima ulijaa kelele za furaha. Hali yao ilisababisha hali ya msisimiko w ajabu kwani hakuna aliekua ametarajia hatua hiyo itatokea wakati huo mzuri. Mimi nilihisi msisimiko mkubwa na furaha wa kushangaza wakati huo. Mwli wangu ulikuwa na shauku kila ninapoongea na marafiki zangu kuhusu mchezo na kila kipigo cha mpira. Kilikuwa kama tukio la hadidhi ambalo halingepitwa bila kufatilia kwa makini. Hii ilinifanya njisikie karibu na mchezo na pia na wapenzi wengine wa besiboli. Ukikumbuka wakati huo sasa unahisi furaha na msisimiku wa kipekee huu ulikuwa mchezo ambao huwezi kusahaulika si kwa ushindi tu Bali pia kwa jinsi walivyocheza na jinsi walivyocheza na mashabiki ni kumbukumbu ambao inabakia kuwa msisimiko na hufurahisha Kila wakati ninapofikiri kuhusu mpira wa besiboli.

Kushughulikia kulinda mazingira kwa njia ndogondogo zinazoweza kuleta mabadiliko makubwa kwanza. Kwanza, hufanya jitihada ya kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya cloth au kutumia chupa za maji zinazoweza kutumika tena badala ya zile za plastiki zinazotumika mara moja. Hi husaidia kupunguza uchafuzi wa plastiki ambayo ni hatari kwa wanyama na mimea.

Mimi napiga picha mara kwa mara lakini sikila siku kwa sababu napenda kuhifazi kumbukumbu za matukio watu ana maneno muimu maishani mwangu kwa mfano napiga picha wakati washereza familia matembezi kwenye asili au matukio ya shule au michezo kwani hizi picha unisaidia kumbukumbu furaha na isia za wakati huo.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki kwa sababu unajua kuwa ni muhimu kufanya ya mwili na akili mazoezi huniwezesha kuwa na nguvu stamina na kuimarisha moyo pamoja na misuli Pia husaidia kupunguza msongo wa wa mawazo na kunifanya njisikie mtulivu baada ya siku ya shughuli nyingi Hata hivyo mara nyingi ni changamoto kupata muda wa kutosha hasaa siku za shule au kazi yenye shughuli nyingi Lakini kwa jumla ninaona mazoezi ya mwili kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu na ninajitahidi kuyafanya kwa utaratibu na kuboresha afya na ubora wa maisha yangu.

Inaadhimisha siku wango kuzaleo kwanjia kawida na enyefraa Kwanza kabisa uwa na shukuru mungu wa kunipa uhai na kunifikisha siku hiyo Mara nyingi natumia muda na familia yangu pamoja na marafiki wa karibu Kwa sababu wao hunipa furaha na kunifanya nijisikia kuthaminiwa. Tunaweza kula chakula pamoja kushiriki keki na kuzungumuza kuhusu mambo mbalimbali yanao tufurahisha Wakati mwingine napenda kujitunza kwa kufanya kitu nachokipenda Kwa kusikiliza mziki, kutazama filamu, au kutembelea mahali ninapopenda. Siku ya kuzaliwa kwangu hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu, malengo niyofikia na yale ni nayotamani kutimiza katika siku zijazo. Kwa ujumla, ninasharikia siku yangu ya kuzaliwa kwa amani, furaha na shukurani.

Ninapokutana na tatizo kazini kwanza nachukua muda kulielewa vizuri kabla ya kuchukua hatua. Hujiuliza tatizo limetokea wapi, chanzo chake ni nini na linaadhiri vipi kazi yangu au timu kwa jumla. Hatua hio hunisaidia kuepuka kufanya maamuzi ya haraka ambayo yanaweza kuongeza tatizo. Baada ya kulielewa tatizo, kusanya taarifa au maoni kutoka kwa wenzangu wa kazi ikiwa inahitajika. Kwa sababu ushirikiano mara nyingi huleta suluhisho bora zaidi. Kisha, utafakari njia tofauti za kulitatua tatizo, nikichambua faida na hasara za kila chaguo. Nikishapata suluhisho linalofaa, huchukua hatua kwa umakini na uwajibikaji. Mwisho, hufuatilia matokeo ya uamuzi wangu ili kuhakikisha tatizo limetatuliwa kikamilifu na pia kujifunza kutokana na uzoefu huo ili kuepuka tatizo kama hilo ikikutokea tena siku zijazo.

Aina ya keki ninaopenda zaidi ni keki ya chokoleti. Naipenda kwa sababu ina ladhaa tamu na yenye kufutia. Asa ikiwa imetengenezwa kwa chokoleti halisi na unyevunyevu nzuri. Harufu yake pia hunifanya nijisikie vizuri na hunikumbusha nyakati za furaha kama sherehe na mkusanyiko ya kifamilia. Zaidi ya hilo, keki ya chokoleti huenda vizuri na vinywaji mbalimbali kama juisi au chai na inaweza kupamba kwa njia tofauti kama kutumia karimu, matunda au vipande vya chokoleti. Kwa ujumla, keki ya chokoleti hunipa furaha na hunifanya nijisikie kuwa siku malumu imekamilika.

Natumia simu yangu kwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa wastani, hutumia simu kwa takriban saa tatu adi saa tano jioni kulingana na shuguri nilizo nazo. Asubuhi hutumia simu kuangalia muda, ujumbe na taarifa muhimu wakati wa jioni, hutumia zaidi kwa mawasiliano na burudani. Programu ninazotumia zaidi ni whatsapp na simu ya kawaida kwa ajili ya kuwasiliana na familia, marafiki na wezangu wa kazi. Pia hutumia sana programu za mitandao za kijamii kama Facebook au Instagram kwa kupata habari na kujifunza mambo mapya vile vile. Programu za kusikiliza mziki na kutazama video hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Ndiyo nakumbuka simu yangu wa kwanza vizuri. Ilikuwa simu ya kawaida isiyo na mtandao wa intaneti. Ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi. Ingawa haikuwa ya kisasa kama siku za leo ilinifuraisha sana kwa sababu ilinipa uhuru wa kuwasiliana na watu bila kutegemea mtu mwingine. Simu inanisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku na inanirahisishia mawasiliano kunipatia taarifa za haraka, kunisadia kupanga ratiba zangu na ata kujifunza kupitia programu mbali mbali. Pia utumia simu kwa kazi za wakati wa masomo na jambo linalongeza ufanisi kwangu. Hata hivyo, nahisi ni muhimu kujua muda mzuri wa kuzima simu. Kwa maoni yangu, wakati wa kula, kuzungumza na ana kwa ana na watu. Au kabla ya kulala ni muda mzuri wa kuzima simu. Ili kupumzisha akili. Hii hunisaidia kukawa na usawa mzuri katika matumizi ya teknolojia na maisha halisi.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu hasaa utulivu na ushirikiano uliopo kati ya wakaazi. Watu wa hapa wanaheshimiana na kusaidiana jambo linalofanya nijisikie salama na kukaribishwa. Ni rahisi kusalimia majirani na kuzungumza nao hasa wakati wa asubuhi na jioni. Pia napenda kwamba mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama maduka, kituo cha ya usafiri na maeneo ya ibada. Hii hunirahisishia maisha ya kila siku kwa sababu sipotezi muda mwingi kusafiri mbali kutafuta mahitaji ya msingi. Zaidi ya hii mazingira ya mtaa ni safi na kuna maeneo ya wazi ambapo watu hupumzika na watoto kucheza. Kwa ujumla mtaa wangu hunipa amani wa moyo na hali ya kuhisi kama familia moja Jambo linalonifanya nijiskie fahari kuishi hapa.

Kwa kawaida huoga mara moja kwa siku hasa asubuhi au jioni kulingana ratiba ya siku hiyo Kuoga unisaidia kujisikia msafi, mchangamufu na tayari kuanza au kumaliza shuguli za siku ni pia njia kujitunza na kudumisha afia ya mwili Hata hivyo, kuna nyakati ambapo naweza kuoga mara mbili kwa siku, hasa ikiwa nimefanya kazi nzito, nimefanya zoezi, au hali hewa ni ya joto sana. Katika hali kama hizo, kuoga mara mbili hunisaidia kupunguza jasho na kujisikia vizuri zaidi. Kwa ujumla, idadi ya kuoga hutegemea mazingira na shuguli za siku husika.

Napenda kufanya mambo mbalimbali pamoja na marafiki zangu kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Mara nyingi tunapenda kukutana na kuzungumza, kushirikia na dizi za maisha na kucheka pamoja mazungumzo hayo unifanya nijisikie karibu nao na kuhimarisha urafiki wetu Pia tunapenda kushirikia shughuli za burudani kama kucheza michezo, kutazama filamu na kusikiliza mziki pamoja Wakati mwingine hutoka kuenda kulachakula au kutembelea maeno ya mapumziko Jambo linalotupa nafasi ya kubadilisha mazingira na kufurahia muda wetu Kwa umjumla, kufanya mambo na marafiki zangu unijenga kijamii na unifanya nijisikie kuwa nina msaada furaha katika maisha.

Ndio kwa kiwango fulani ningependa kurudi ujana asa kwa sabu ulikuwa kipindi chenye nguvu ndoto nyingi na uhuru wa kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa ujana ulikuwa wakati wa kujifunza kucheza na kujitambua na mara nyingi kulikuwa na furaha ya kipekee ambapo ni vingumu kuipata tena baadae maishani ata hivyo si kwamba ningependa kubaki huko kabisa na thamani sana uoefu na hekima niliopata kadri nilivyokuwa makosa ya ujana yamenifundisha masomo muhimu na yamenifanya kuwa mtu niliye leo Kwa hiyo, ingawa ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi kukumbuka na kufuraia bado ninarithika na hatua niliofikia asa katika maisha yangu.

Ninatumia mfumo wa usalama wa alama za vidole kwenye simu yangu. Naona ni njia raisi na salama kulinda taarifa zangu binafsi kama ujumbe, picha na akaunti za mtandaoni za kijamii. Kutumia alama ya kidole huniraisishia kufungua simu haraka bila kulazimika kukumbuka nenosiri, refu kila wakati. Pia napenda mfumo huu kwa sababu huongeza kiwango cha usalama. Kwa si raisi kwa mtu mwingine kufungua simu yangu bila ruhusa yangu. Ingawa najua hakuna mfumo ulio salama kwa asilimia mia moja bado alama za vidole hunipa imani na amani kwa ya akili Kwa ujumla ninaona ni teknolojia muhimu inayoraisisha maisha na kulinda faragha za mtu.

Jumla, napenda hali ya hewa ya joto kuliko baridi. Joto hunifanya nijisikie huru na mchangamfu zaidi na hunirahisishia kufanya shuguli za kila siku bila kujifunga nguo nyingi. Pia napenda jinsi joto linarevyo. Ruhusu watu kukutana nje kusafiri au kufanya shuguli za burudani kama kutembea na kupumzika. Hata hivyo, sipingi kabisa baridi, kuna nyakati ambapo baridi huwa nzuri, hasa wakati wa usiku au mvua nyepesi, kwasababu huniletea utulivu na usingizi mzuri. Kwa hivyo, ingawa napendelea joto au ninaweza kufurahia baridi kwa kiasi fulani kulingana na mazingira na hali iliyopo.